Sana sana naitumia kuongea na wenzangu through mitandao ama kujua kuhusu mambo yanayotendeka through social media kwa hivyo mostly ni kuengage na mambo yenye inanipata kwa hii dunia na pia saa zingine natumiwa kazi kwa kwa simu kwa sababu inakuja through email na email naweza access through simu ama machine kwa hivyo simu natumia kuwasiliana na watu natumia kufuatilia mambo ya ya dunia na saa zingine natumia kupokea kazi.